Unapenda nini kufanya na marafiki zako? Pamoja na marafiki zangu tunapenda kuona mpira wa kandanda. Tunashabikia timu tofauti. Mimi nashabikia timu ya Arsenal. Na rafiki yangu timu yake ya Manchester ama Liverpool. Tunafurahia sana tukiangalia mpira wa kandanda.

Unapenda kucheza mchezo gani? Mi hupenda kucheza mchezo wa kadanda na marafiki zangu. Pia napenda kuangalia huo mchezo sana. Mchezo pia wa PlayStation ama mchezo wa FIFA. Pia naupenda sana kucheza kwa sababu unatuliza akili wakati ambao nimechoka.